Kinachonipa motisha kazini ni mambo kadhaa yanayo ungana pamoja. Kwanza kabisa, napata msukumo mkubwa, ninapojuwa kazi ninaoifanya ina maana na inaleta mchango chanya kwa wengine. Ninapo waona watu wakinufaika na jitihada zangu, iwe ni wateja, wagonjwa, au wenzangu, nahisi kuwa kazi inadhamani na nijambo linalonifanya nifanye kazi kwa bidii sana. Pili, malengo ya kibinafsi hunipa motisha, nina ndoto ya kuendelea kukua kitaaluma, kujifunza ujuzi mpya na kuboresha kiwango cha maisha ya familia yangu. Kila kazi ninayofanya ninaiona kama hatua ndogo kuelekea malengo hayo makubwa. Hii hunifanya niwe na nidhamu, kujipanga na kutokata tamaa hata pale mambo yanapokuwa magumu. Tatu, mazingira ya kazi na watu ninaofanya nao kazi hunichochea sana. Ninapofanya kazi katika timu yenye heshima, mawasiliano mazuri na mshikamano, nahamasika kutoa mchango wangu wote. Kutambuliwa kwa jitihada zangu hata kwa maneno ya shukurani, huniongeza ari ya kuifanya kazi hiyo kwa mfululizo. Kwa ujumla, kinacho nipa motisha kazi ni kuona maana ya kile ninachofanya, kufuatilia malengo yangu ya maisha na kufanya kazi katika mazingira yanayonipa nafasi ya kukua na kuthaminiwa. Asante!

Utaratibu wangu wajioni huwaza maratu inapomaliza kazi. Kwanza, huchukua muda mfupi kupumua na kuwacha mawazo ya kazi, labda kwa kutembea kidogo au kunwa maji au chai. Baadae, hujiunga na familia, tunazungumza kuhusu siku yetu, kushirikiana chakula cha jioni, na wakati mwingine, utazama kipindi kifupi au kusikiliza mziki pamoja. Huu ni wakati muhimu sana kwangu wa kuimarisha mahusiano na familia yangu. Baada ya hapo, hutenga dakika chache kwa mambo ya kibinafsi. Ninasoma ama kutafakari au kuandika mipango ya kesho ya ama au siku inafatia. Na wakati mwingine, hufanya mazoezi mepesi au kunyoosha mwili ilikuondoa uchovu wa siku. Pia ujumbe muhimu kwa ufupi bila kujizamisha sana kwenye kazi tena kabla ya kulala na penda mazingira tulivu mimi hupunguza matumizi ya simu, hutulia kimya au kufanya shughuli za kiro kwa muda ufupi hii hunisaidia kumaliza siku kwa amani na kujandaa kwa usingizi mzuri kwa ujumla jioni kwangu ni mchanganyiko wa familia kujitunza na maandalizi ya siku inayofuata.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu, ninadhamini sana mtu anayasema ukweli, anayesimama na neno lake na ambaye unaweza kumtegemea bila hofu ya kudanganywa au kuchezwa. Uaminifu hujenga msingi wa mahusiano mazuri, iwe ni kazini, kifamilia au katika urafiki. Pia napenda heshima, mtu anayewa heshimu wengine bila kujali nafasi, umri, au tofauti za mawazo hunivutia sana. Heshima huleta mawasiliano mazuri, hupunguza migogoro na hujenga mazingira ambayo kila mtu anahisi kuthaminiwa. Tabia nyingine ninayoithamini ni uwajibikaji. Ninapenda watu wanaokubali makosa yao, wanaojifunza kutokana na makosa hayo na wanaojitahidi kuboresha badala ya kulaumu wengine. Hii inaonyesha ukomavu wa kifikra na tabia ya kujijenga. Mwisho, napenda huruma na moyo wa kusaidia. Mtu anayejali hisia za wengine, anayesikiliza na anayejitolea kusaidia bila kutarajia malipo hunifanya nimheshimu zaidi. Kwa ufupi, tabia ni nazozipenda kwa wengine ni uaminifu, heshima, uwajibikaji na huruma kwa sababu hizo ndizo hujenga mahusiano imara na jamii yenye amani.

Maranyingi ninapocheza au kutumia muda wa burudani, huwa niko pamoja na watu wa karibu nami, hasa, familia na marafiki. Kwangu, kucheza sio tu kwa ajili ya kujifurahisha, bali ni njia ya kujenga mahusiano, kupunguza msongo wa mawazo, na kuimarisha mawasiliano kati yangu na wale ninaowapenda. Nikiwa nyumbani, maranyingi ucheza na familia yangu, ikiwa kuna watoto upenda kujiunga nao katika michezo yao ya kawaida kama kukimbizana, kuigiza hadithi, au kucheza michezo rahisi ya ndani. Ingawa michezo hiyo inaweza kuonekana mindogo, unipa furaha kubwa kwa sababu unikumbusha umuhimu wa kuwa karibu na familia na kuwapa muda wangu wote. Wakati mwingine hucheza michezo ya bodi au kadi, ambayo hutufanya tuketi pamoja, tuzungumze, tucheke na kushirikiana kwa njia ya kirafiki. Hii unisaidia kujenga uhusiano wa karibu na familia yangu na kuimarisha mshikamano wetu. Kwa upande wa marafiki, maranyingi hucheza nao wakati wa wikendi au siku za mapumziko. Hapa michezo inaweza kuwa ya aina tofauti kulingana na mazingira na muda tulionao. Wakati mwingine tunacheza mpira wa miguu au michezo mingine ya nje ambayo hutuweka, samahani. Wakati mwingine tunacheza mpira wa miguu au michezo mingine ya nje ambayo hutuweka hai kimwili na utupa nafasi ya kushindana kwa urafiki. Michezo hii unisaidia sio tu kiafya mbali pia kijamii kwa sababu tunajifunza kushirikiana, kuheshimiana na kusaidiana kama timu. Pia kuna nyakati ambapo ucheza michezo ya simu au kompyuta na marafiki zangu. Hasa pale tunapokuwa mbali na hatuwezi kukutana ana kwa ana. Mara nyingi, tunabadlisha na mawazo, tunacheka na wakati mwingine hata kujadili mambo ya maisha wakati wakucheza. Hii unifanya ni hisi kuwa karibu na marafiki zangu hata kama kijiografia tuko mbali. Ingawa ni michezo ya mtandaoni, bado hutuwezesha kuwasiliana, kushirikiana na kudumisha urafiki wetu. Zaidi ya familia na marafiki, kuna nyakati pia mimi hucheza na watu wapya katika mazingira ya kazi, jamii au maeneo ya brudani Hii unisaidia kupanua mtandao wangu wa kijamii, kujifunza mitazamo tofauti ya watu na kukuza uwezo wa kuwasiliana na kuishi vizuri sana na wengine Kupitia michezo inakuwa rahisi kuvunja barafu, kuondoa ukakamavu na kuanza mazungumuzo ambayo ya naweza kuzaa urafiki mzuri Kwa ujumula, ninapenda kucheza na watu ninaoelewana nao na nina na wale ambao ninawaheshimu pia, samahani Sijali sana aina ya michezo bali mimi uheshimu zaidi hisia ya pamoja Inayojengwa kupitia kucheza, furaha, ushirikiano na uaminifu kucheza hunisaidia kuwa na mizani katika maisha hunikumbusha kwamba pamoja na majukumu na kazi ni muhimu pia kujipa muda wa kufurahia maisha na kuimarisha mahusiano na wale wanaonizunguka.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, humanisha kipindi muhimu zaidi katika mchezo huu ambapo ushindani huwa mkali sana na matokeo huamua nani nibora kuliko mwingine. Ni wakati ambao wachezaji huonyesha uwezo wao wajuu kabisa mashabiki hujawa na hamasa na historia ya mchezo pia huandikwa. Kwa kawaida, mpira wa besiboli huchezwa kwa msimu mrefu unanzia mwanzoni mwa mwaka na kuendelea hadi karibu mwisho wa mwaka. Katika kipindi cha awali cha msimu, timu hushindana ili kujikusanyia ushindi wa kutosha. Kila mechi inamchango wake lakini bado presha huwa ya kawaida kwani bado kuna nafasi ya kurekebisha makosa na kuboresha mchezo kadri siku zinavyo songa. Kadri msimu unavyo karibia mwisho hali hubadilika. Kila ushindi na kila kushindwa huanza kuwa uzito mkubwa. Timu huanza kupambana kwa bidi zaidi kwa sababu nafasi za kuendelea mbele hupungua. Huu ndiyo mwanzo wa kile kinachoweza kuitwa wakati mkuu kwa sababu mchezo hau husiani tena tu na burudani bali na hatima ya timu nzima. Kwa baada ya kumalizika kwa mechi za kawaida za msimu, timu bora huingia katika mashindano ya mchujo. Katika hatuwa hii, timu zinazoshindwa huondolewa na zile zinazoshinda huendelea mbele. Hapa ndipo presha huwa kubwa zaidi. Wachezaji hulazimika kuwa makini katika kila pigo, kila kurusha mpira na kila uamuzi. Kosa dogo tu linaweza kusababisha timu kuondolewa kabisa Hii ni samahani huu ni wakati ambao ujasiri subira na umoja wa timu hujaribiwa kwa kiwango cha juu sana kilele cha wakati mkuu wa besiboli ni finali ya kuwania ubingwa Hapa timu mbili bora hukutana ilikuamuwa nani atakuwa bingwa wa msimu mzima mechi hizi zamwisho huchezwa kwa msururu na timu inayopata ushindi mwingi zaidi ndiyo hutangazwa mshindi. Mashabiki ufuatilia kwa hamasa kubwa, vyombo vya habari hutoa taarifa kila siku na kila tukio dogo ndani ya mchezo hupewa uzito mkubwa. Mchezaji anayefanya vizuri katika finali hizi huandikwa katika historia ya mchezo na hukumbukwa kwa vizazi vingi. Wakati mkuu wa besiboli si muhimu kwa wachezaji tu, bali pia kwa mashabiki na jamii nzima ya mchezo. Nikipindi ambacho watu huungana huonyesha uaminifu kwa timu zao na kusherekea ushindi au kuvumilia maumivu ya kushindwa. Hisia hua kali, furaha hua kubwa kwa wanaoshinda na masomo ya uvumilivu hujifunzwa na wanaopoteza. Kwa kumalizia, wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni kipindi cha mwisho cha msimu ambapo ushindani huwa mkali zaidi, maamuzi huwa ya hatima na ubingwa huamuliwa. Ni wakati ambao besiboli huonyesha sura ya kihalisi, mchezo wanidhamu, subira, ushirikiano na kupigania ushindi hadi mwisho.

Napendelea zaidi mwanga wa kati kwa sababu hunipa uwiano mzuri kati ya mwanga na utulivu. Mwanga wa aina hii hunifanya nijisikie huru nikiwa na amani ya akili bila kuathiri uwezo wangu wa kuona au kuzingatia. Si mkali kupita kiasi hadi kunichosha macho wala si hafifu hadi kunifanya nihisi usingizi au kupoteza umakini. Nikiwa kazini au nikisoma, mwanga wakati hunisaidia kuendelea kuwa makini kwa muda mrefu. Mwanga mkali sana hunifanya nihisi kama macho yangu yanabanwa na baada ya muda nahisi uchovu au maumivu ya kichwa. Kwa upande mwingine, mwanga hafifu hunifanya nipunguze kasi ya kufanya kazi, kusoma pole pole, au hata kuhisi usingizi. Hivyo, mwanga wa kati hunipa mazingira bora ya kufanya kazi kwa utulivu na ufanisi. Nyumbani pia napendelea mwanga wa kati, hasa wakati wa jioni. Hufanya chumba kionekane chenye joto la hisia na starehe na kinachofaa kwa kupumzika, kuzungumza na familia au kutazama kipindi bila kuchoka. Mwanga huu hunisaidia kuachana na msongo wa siku nzima na kujiandaa kwa mapumziko ya siku. Kwa ujumla, napenda mwanga wa kati kwa sababu hunipa uwiano wa afya, umakini na utulivu. Hunifanya nijisikie vizuri sana kimwili na kiakili, iwe niko kazini nasoma au nikipumzika nyumbani.

Kwa kawaida, naoga mara moja kwa siku. Hii hunisaidia kuwa msafi, kujihisi nipo vizuri na kuanza au kumaliza siku nikiwa na hali ya utulivu. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo naweza kuoga mara mbili kwa siku hasa ikiwa nimefanya kazi nzito, nimefanya mazoezi au hali ya hewa ni joto sana. Katika hali kama hizo, kuoga mara ya pili hunisaidia kupunguza jasho uchovu na kunifanya nijisikie upya. Kwa kifupi, naoga angalau mara moja kwa siku lakini hubadilika kulingana na shughuli nilizofanya na mazingira ya siku hiyo.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema nikiwa na nia ya kujianda vizuri kwa siku iliokuwa mbele yangu. Mara tu baada ya kuamka nilichukua dakika chache kutulia na kujikusanya kiakili. Nikijiambia kwamba siku hii ni nafasi mpya ya kufanya mambo kwa umakini na kwa moyo mzuri. Nilipenda kuanza siku bila haraka kwa sababu hilo hunisaidia kwa mtulivu na mwenye mwelekeo mzuri. Baada ya hapo, nilienda kuoga ili njijisikie safi na tayari kwa majukumu ya siku. Kuoga asubui hunipa hisia ya upya na huniondoa usingizi uliobaki. Nilipomaliza, nilivaa zangu na kuchukua muda mfupi kupanga mawazo. Nilijiuliza ni mambo gani muhimu ninayopaswa kuyakamilisha leo na vipi nitaweza kuyapanga vizuri bila msongamano wowote. Kisha nilikula kifungua kinya chepesi, ingawa hakikuwa chakula kikubwa sana, kilinipa nguvu za kuanza siku. Wakati wa kifungua kinywa, nilitumia muda kutafakari malengo yangu ya siku, nikijiambia nitajitahidi kufanya kila kitu kwa bidii kwa nidhamu na kwa mtazamo chanya. Baada ya hapo, nilipitia ratiba yangu kwa haraka nikahakikisha ninaelewa kazi au shughuli zote zilizo nisubiri. Nili hakikisha kuwa nina vifaa au taarifa nilizohitaji ili nisipoteze muda badae. Hatimaye samahani niliingia rasmi katika kazi zangu za siku nikiwa na hali tulivu umakini na utayari wa kukabiliana na majukumu ya siku. Kwa kumalizia, asubuhi hii ilikuwa ya mpangilio mzuri ni kuamka mapema, kujitayarisha kimwili na kiakili, kula kifungua kinywa, kupanga siku na kuanza kazi kwa mtazamo chanya. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku kwa utulivu na kunipa mwelekeo mzuri wa siku mzima.

Hapana, sina ndege wakufungwa nyumbani, ingawa napenda wanyama na hasa napenda kusikiliza sauti za ndege, kwa sasa sijawahi kufunga ndege katika nyumba yangu. Nina amini kufuga ndege kunahitaji mda wakutosha, uangalizi wa karibu na mazingira yanayofaa, ili mnyama awe salama na mwenye afya na kwa sasa sina nafasi na mda wakutosha wakuhudumia hao ndege kikamilifu. Hata hivyo, napenda kuwaona ndege porini au katika bustani ni kifurahia uzuri wao na namna wanavyoruka kwa uhuru. Wakati mwingine hutazama au kusikiliza sauti zao asubuhi, jambo linalonipa utulivu na furaha. Ikiwa nitapata mazingira na muda unaofaa siku zijazo naweza kufikiria kufunga ndege, lakini kwa sasa ninafurahia zaidi kuwaheshimu na kuwa angalia katika mazingira yao ya asi.